Huwa nacheza na rafiki yangu muda mwingi huwa tunacheza mchezo wa bao muda mwingi ni mchezo ambao naupenda rafiki yangu anaitwa kibacho nacheza naye sana michezo kama hiyo pia tunacheza michezo ya runinga ile ambayo inajulikana kama video games.

Ndio naweka picha zangu mtandaoni hasa mitandao kama whatsappu pia naweka picha zangu instagram, tiktok. Yah napenda tu kueka picha zangu mtandaoni ili kuweza kuwafutia marafiki mbali mbali kutoka sehemu mbali mbali za dunia.